Kwa kawaida, mimi hufua nguo mara mbili kwa wiki. Napenda kuzikusanya hadi ziwe kiasi cha kutosha. Ili nisifue kila siku. Lakini pia sitaki zijae kupita kiasi. Huwa nafanya moja katikati ya wiki na nyingine mwishoni wa wiki. Hivyo yanipa ratiba tulivu na haingiliani sana na shughuli zingine.

Mimi hupendelea mchanganyiko, lakini kwa kawaida napenda wafanyi kazi peke yangu na kianza. Ninapokuwa pekeangu, mazama vizuri kwenye mawazo, napanga mambo kwa utulivu, na naweza kumaliza kazi, zimahitaji umekini bila kielele za nje. Lakini mara tu ninapokuwa, nimeweka msingi au kupata mwelekeo, kufanya kazi na wengine pia unisaidia.